Michakato ya kazi mimi huiboresha kwa njia nyingi, njia ya kwanza ni kuhakikisha kwamba ninafanya kazi pamoja na watu walio na ufahamu na walio na ustadi. Ili tukaweze kupanga michakato vizuri na kusaidiana kupanga michakato vizuri. Iyo ni njia mwafaka ambayo mimi hutumia mara nyingi ili kuboresha michakato ya kazi.

Kampuni ya teknolojia ninayoiamini sana ni kampuni ya oraimo. Ninaiamini sana kampuni hii kwa sababu ya vifaa vingi vya teknolojia ambavyo inatoa vilivyo vya kuaminika kama simu, kama powerbank, kama earphones na earpods. Hizo zote niki napenda sana kununua vitu ambavyo ni vya oraimo kwa maana vinaaminika zaidi.

Kipindi ninachokipenda sana cha televisheni kinaitwa Neno Litasimama. Kipindi ambacho kinaletwa katika televisheni ya KBC. Kipindi ambacho ni cha kufundishwa neno la mungu. Kipindi hiki nakipenda sana kukifuatilia kila wakati kwa maana kinanipatia nafasi ya kujengwa katika imani yangu na katika njia za mungu.

Mahali ambapo ninaishi, ni mazingira yaliyo matulivu, hayana kelele nyingi. Jumba ambalo ninaishi ni jumba ambalo, likona familia pekee yake, ni jumba la vyumba vya kulala viwili, chumba cha kuketi na kuzungumza, kisha jikoni. Napenda sana mahali hapa kwa sababu ya utulivu, hapana kelele, na pia hapa na watu wa kupiga mziki ulio na kelele nyingi.

Harufu ninayoipenda sana ni harufu ya chakula. Haswa chakula kinapopikwa. Kina nifanya nivutiwe katika ile harufu ambayo inatokea wakati chakula kinapikwa kama kitoweo cha nyama. Na hiyo harufu ninaipenda sana kwa maana inafanya nisikie vizuri.

Kwa mimi haswa siwezi nikakumbuka mchezaji wowote wa mpira wa kikapu kwa maana mimi si mfuwasi wa mpira wa kikapu. Kwa hivyo hakuna mchezaji wowote ambaye ninaweza nikakumbuka ambaye amekuwa mashuhuri sana katika mchezo huu wa vikapu.

Naviolea nywele zangu mara moja kwa wiki. Kila mara ninaenda katika kinyozi kukata nywele. Haswa katika wikendi ya kila wiki kwa hivyo kila wikendi lazima ni hakikishe ya kwamba ni mekata nywele. Nivyo nimeviolea nywele haswa ndevu na hata nywele zingine pia.

Mimi hutumia programu nyingi sana za simu kila siku, mojawapo ikiwa ni Whatsapp, ingine ni Facebook, ingine ni TikTok, na ingine ni Instagram. Hizo programu za simu huwa ninazitumia kila siku ili kuwasiliana na marafiki na hata katika kufanya biashara.

Kwa mara nyingi mimi huhisi ya kwamba tathmini za kikazi zinapaswa ziwe ni muhimu sana. Kwa mana zinapatiana mwelekeo, zinapatiana uelekezi ambao kila moja anapaswa kuifuata ili kazi ikawize kufanyika. Jinsi ambayo inaitajika kwa hivyo tathmini za kikazi mimi nazipenda na ninahisi zinapaswa ziwe katika kila maeneo ya kazi.

Msimu wa mwaka ninaoupenda sana ni msimu wa mwanzoni mwa mwaka, naupenda sana msimu huu kwa maana ninapata nafasi ya kujiandaa, ninapata nafasi ya kusherehekea na kujipanga ili nikaweze kuanza mpya, kuweka malengo mapya ya mwaka na pia kuangalia mambo ambayo ninapaswa kuyafanya mwakani. Napenda sana musimu huu wa muanzo wa mwaka unanisaidia kujipanga na kujiandaa.

Mufereji wa TV ni naofuata kila mara ni Citizen TV. Na upenda sana mufereji huu kwa maana unavipindi ambavyo ni vya kufurahisha. Matangazo yake yanakuja ya kiwa ya ya jachelewa yanakuja kwa wakati. Na upenda sana mfereji huu wa Citizen kwa sababu pia watangazaji wake ni wazuri sana na wanahekima ya hali ya juu.

Mfanyi biashara bora zaidi ninayemujua ni rafiki yangu anaitwa Morris. Ninajua ni mfanyabiashara mzuri ambaye anaweka haswa malengo ya kusaidia watu mbele, lakini si kujisaidia yeye mwenyewe. Katika ufanyi biashara wake ameweza kujenga watu wengi. Ameweza kuinua watu wengi na ndio maana ninamuona akiwa mfanyi kazi bora zaidi ninayemjua kwa sasa hivi.

Kwa mara nyingi mimi husasisha vifaa vyangu mara nyingi sana. Haswa ninavisasisha mara mbili kwa wiki au mara tatu kulingana na jinsi ambavyo nimevitumia. Na kama sijavitumia sana ninaweza vizasisha mara mbili tu kwa wiki. Na kama nimevitumia sana ninaweza nikavisasisha mara kama tatu kwa wiki. Kwa hivyo kusasisha vifaa yangu hutegemea sana jinsi ambavyo nimevitumia.

Filamu ninayoipenda sana ni action. Ninapenda sana action. Haswa action ambazo zimechezewa China. Napenda sana filamu hizo kwa maana zinanipatia uwezo wa kubrudika na pia kuangalia jinsi ambavyo wa cheza filamu wanatumia ujuzi wa aina tofauti ilikushinda vita ambavyo, vita ambavyo vinakaa vingumu zaidi. Kwa hivyo napenda sana filamu hizo za action.

Manzaru kutoka dirishani mwangu, ninapotazama kwenye dirisha langu kitu cha kwanza ninachoona ni ninaona kuna jua inje, ninaweza kuona mijengo pia na ninaweza kuona miti. Kwa hivyo mahali ambapo ninakaa, nikitazama dirishani, sana sana mimi huona mijengo na miti, barabara iko mbali siwezi nikaiona.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni uzoefu wa kutumia teknolojia. Katika kuwana uzoefu wa kutumia teknolojia nimeweza kuyafanya mambo mengi, nimeweza kutatua tatizo nyingi, shida nyingi, kazini na hiyo imenisaidia sana kuweza kufanya mambo ambayo ya naonekana ni magumu na pia hata kusaidia watu ambao nafanya nao kazi ili tukaweze kujijenga pa moja.

Faraga yangu mtandao ninailinda kwa kiwakisha kwamba ninaangalia tu mambo ambayo ninaataka kuyatazama na pia ninajilinda na mambo ambayo siapaswi kuyatazama. Link ambazo zinakaa haziyaminiki, ninaziacha siezi kuzifungua ili nikaweze kulinda faraga yangu.

Harufu ninayoipenda sana ni harufu ya manukato. Ninapenda harufu ya manukato kwa maana infanya mtu anukie vizuri. Wala asiwe na harufu mbaya. Inafanya mtu akuwe anaweza kukaa pamoja na watu, kukaa ofisini. Na pia inasaidia mtu akae akiwa ako sawa siku nzima. Kwa hivyo harufu ya manukato ni muhimu sana. Ninaipenda sana sana.

Yea, napenda sana mziki wa jadi. Mziki wa jadi ninaupenda sana ni muhimu unanisaidia kukumbuka yaliopita, mambo ambayo yalikuwa muhimu sana, mambo ya kale, historia, mziki huu, unaliwaza sana. Unaleta nafasi ya kukumbuka mambo mengi sana ambayo yananisaidia ata pia kujenga kesho yangu.

Wakati mkuu sana ambao niliangalia mpira wa besiboli ni wakati wa mwaka elfu mbili na kumi. Mwaka huu ulinipatia mandhari mazuri sana nikaweza kuuangalia mchezo huu nikaufurahia sana. Mchezo huu ulikuwa na timu ambazo zilikuwa na uweledi na zilikuwa na uzoefu mwingi na kwa hivyo ilifanya mchezo ukakaa mgumu lakini ukakaa mzuri zaidi.

Manthari mazuri sana ambayo nimewai kuyaona ni manthari ambayo niliwai kuyaona kwenye harusi ya rafiki angu. Jinsi ambavyo ilikuwa imeandaliwa, jinsi ambavyo mambo yalikuwa yamewekwa sawa. Manthari hayo niliyaona yakiwa mazuri sana na ya kupendeza.

Timu ninayoipenda sana ya Crugby ni timu ya Kenya. Timu za Amerikani siziichui. Na kwa hivyo mi napenda timu ya Kenya, ya Crugby. Kwa maana imekua na uzoefu wakushinda, imekua na uzoefu wakushinda michezo yote. Na pia imekua na uzoefu sana naipenda sana hiyo timu ya Crugby.

Mdawangu wabure na utumia mnamba one kwa kukaa na familia yangu, ni naketi na familia yangu, tutakuwa na wakati wakufurahia pamoja, kula pamoja, kucheza pamoja, na pia ninaweza tumia wakati huu kutembea, kutembea pamoja na marafiki, ili tukawe na wakati waku wakupumzika pamoja na kucheza pamoja, tupate nguvu mpia tena.

Mimi kibinafsi hakuna mchezo ambao ninaupenda wa olimpiki. Na kwa hivyo siwezi kuwa na jibu sahihi kuhusu mchezo ninaoupenda, kwa maana mimi haswa huwa sifuatili Olimpiki sana. Kwa hivyo kwa sasa sina mchezo ambao ninaweza sema ya kwamba ninaupenda zaidi wa olimpiki.

Studi muhimu sana kwa kazi yangu ni kupanga kazi yangu kulingana na ya jinsi ambavyo ninapaswa kueka mambo kipao mbele ili nikaweze kukamilisha na kufikia malengo yangu. Kwa hivyo ninaangalia sana wakati ambapo ninafanya kazi, nikaweze kupanga vitu ambavyo ninapaswa kuvifanya ili nisije nikapungukiwa na wakati na nisije nikakosa kufanya mambo mingine yalio muhimu.

Wasilisho ni muhimu sana kwa sasa ni nahisi ya kwamba wasilisho ni sehemu ya maisha mwanadamu na katika maisha ambayo tunaelekea wasilisho ni muhimu sana kila mmoja aweze kueka kibao mbele ili ya kwamba hakaweze kuamba tana na mambo vile ambayo yanaendelea katika teknolojia.

Zana za kidijiti ambazo ninazitumia kila siku. Kwa sasa huwa situmii zana za kidijiti kila siku. Kwa maana huwa sipati nafasi ya kuzitumia sanasana. Kwa hivyo ninaweza tu nikazitumia labda mara moja kwa wiki lakini sio kila siku.

Mchezaji nayempenda sana wa mchezo wa mpira ni Ronaldo, ninampenda sana kwa sababu ya weledi wake ambao ameuonyesha, nampenda pia kwa sababu ya uongozi anawoonyesha wakati anacheza mchezo wake, na pia nampenda kwa sababu ya ujuzi alio nao ambao ameutumia sana ilikuweza kufaulu katika kucheza kwake.

Usiku kabla ya kulala mimi mara nyingi huwa ninaomba na ninasoma neno la mungu bibilia. Hii inanisaidia sana kuweza kumshukuru mungu kwa sababu ya jinsi amekuwa mwaminifu mchana wote na pia kuweza kupanga jinsi ambavyo siku inayofuata itakuwa. Kwa hivyo nitakuwa na wakati wa kuomba na pia wakati wa kusoma neno ili nikaweza kupumzika baadaye.

Mimi hupenda kunyoa wala sio kuvaa ndevu kwa maana mimi napenda nywele fupi na kwa hivyo ninapenda kunyoa mara nyingi kila mara ninaweza nikanyoa kama mara mbili kwa wiki ama hata ninaweza nikanyoa tu mara moja kwa wiki ila tu kuhakikisha kwamba ndevu si mrefu na pia nywele si ndefu.

Mara nyingi nawasiliana na wafanyikazi kupitia mtandao wa WhatsApp, nimetengeneza kikundi cha WhatsApp ambacho kila mfanyikazi yuko pale, na kwa hivyo nikitaka kupatiana ujumbe, ninapitisha tu hapo, ninaandika pale kila mmoja anasoma, na kisha kama kuna mkutano ambao ninahitaji tukaufanye, ninatengeneza mkutano ambao tunaweza tukaufanya moja kwa moja, au pia tunaeza tukaufanya katika mitandao kupitia mitandao kama Zoom ama Google Meet.

Mimi hupenda sana kulima bustani kwa sababu bustani ina madini mengi ambayo bado hayajafanya kazi. Wakati ambapo ninafyeka bustani na kulima ninaweza kufanya mambo mengi na kufanya ukulima ulio wastadi sana. Kwa maana bustani ina madini mengi ambayo nitaweza kuyafikia ninapolima huko.

Mara nyingi nanunua vitu kwa kutumia simu. Kwa maana ninapenda sana kufanya vitu ambavyo ninatumia simu na kununua vitu ambavyo natumia simu. Inanipatia wepesi wa kununua na inanipatia nafasi nzuri ya kuchagua. Ili nisije nikapoteza muda sana.

Somo nililolipenda sana shuleni ni somo la kemia. Nilipenda somo hili la kemia tangu nilipo kwa kidato cha kwanza. Kwa maana ninapenda jinsi ambavyo lina uhalisia fulani. Somo hili nilikuwa ninalipenda sana na ndilo somo ambalo nilifanya vizuri zaidi hata wakati ambapo nilikuwa shuleni.

Mazingira ninayoyapenda ya kazini, ninapo ninayo yapendelea ni mazingira ambayo kila moja ana nafasi ya kutoa maoni yake, kila mmoja anaheshimiwa, na kila mmoja ana nafasi ya kufanya kazi kulingana na uwezo wake. Mazingira haya ninayapenda kwa maana inapatia kila mmoja nafasi ya kuonyesha ujuzi wake na kufanya kazi kwa umoja. Umoja huo ndio unaleta mafanikio zaidi kazini.

Kumbukumbu nzuri za shule nilizo nazo ni kumbukumbu za mitihani. Mimi nilikuwa napenda sana wakati wa mtihani. Kwa maana ni wakati ambao nilikuwa ninapitia majaribio ya kuonyesha kazi ambao nimeweza kuifanya. Na wakati huu ulikuwa unanipatia nafasi pia kuangalia maeneo ambayo ninapaswa kutia bidi ili nikakue ili nikaweze kuendelea na kufikia malengo yangu. Kwa hivyo wakati wa mtihani ulikuwa ni wakati mzuri sana kwangu na ndio kumbu kumbu nilizo nazo nzuri zaidi.

Mimi nasasisha vifaa vyangu mara nyingi sana kutegemea na jinsi ambavyo nimeweza kuvitumia. Kama nimevitumia sana ninaweza nikavisasisha hata mara tatu kwa wiki. Lakini kama sijavitumia sana ninaweza nikavisasisha tu mara moja kwa wiki. Kwa hivyo kusasisha kwa vifaa vyangu inategemea sana jinsi tu ambavyo nimeweza kuvitumia na jinsi ambavyo nimeweza kuvifanyisha kazi.

Nimewahi enda kwa maonyesho ya sanaa wakati ambapo nilikuwa katika chuo kikuu na hata katika shule ya upili. Tulikuwa tunaenda kama wanafunzi pamoja kwa kikundi, na tulienda hayo maonyesho ya sanaa katika Nairobi, Maonyesho haya yalikuwa muhimu sana maana yalinipatia nafasi ya kusoma vitu vingi na pia kupata mwelekeo wa maisha. Kwa hivyo masiku hizi huwa siendi lakini nilikuwa ninaenda kitambo.

Nimewahi kusafiri kwa ndege mara kadha wa kadha, nimewahi kusafiri kwa ndege nikienda Mombasa, na pia nikienda Kisumu, na nimekuwa na wakati mzuri sana wakati ambapo nasafiri kwa ndege, haswa huwa ninapenda wakati ambapo ninapaa juu sana, ninaona mawingu yakiwa chini. Wakati huo, ninafurahia sana, na ninakuwa na nafasi nzuri ya kuona ukuu wa Mungu na matendo ya Mungu.

Wakati wa siku ninayofanya kazi vizuri zaidi ni wakati wa asubui, wakati nimeamka ninasi ninajihisi nikiwa na nguvu, nikiwa na uwezo wa kufanya kazi kwa bidii na kufanya kazi vizuri zaidi. Wakati wa mchana ninahisi ya kwamba ninapaswa tu nifanye kazi ambazo hazihitaji umakinifu sana. Nayo wakati wa jioni sipendi sana kufanya kazi kwa maana akili huwa imechoka na pia sina uweza wa kufanya mambo ambayo yanaitaji uangalifu wa karibu.

Mimi hutumia programu kadhaa wa kadhaa za simu kila siku. Mojawapo ninayoitumia sana ni Whatsapp na Facebook. Huwa ninazitumia sana kwa mana. Zinanipatia nafasi ya kuongea na marafiki. Na pia zinanipa nafasi ya kufanya biashara nazo. Programu hizi wanazitumia kila siku na kila mara kila wakati kwa simu yangu.

Naipenda mvua sana kwa mano wakati mvua inanyesha, inanipa nafasi ya kupanda, inanipa nafasi ya kuandaa mavuno, mvua inaponyesha, inanipatia nafasi ya kufanya vitu katha wakatha ambazo, zita nisaidia kuandaa mazao. Na wakati ambapo mvua inanyesha pia, ninaweza nikaandaa vitu vingi ambayo vitakuwa na umuhimu katha wakatha maishani kwa hivyo napenda mvua sana.

Mimi kwa mara nyingi napenda shati sipendi tishati. Ninapenda shati kwa maana mimi ni mtu ambaye ninapenda kuvaa nguo ambazo ni official, kama suti na koti. Na kwa hivyo ninapenda sana kuzivalia nikiwa nimevaa shati, wala sio tishati. Kwa hivyo shati ni muhimu sana kwangu. Haswa wakati ninafanya mikutano, ninaenda mahali tofauti. Ninapenda kuenda nikiwa nimevaa shati na nguo zingine ambazo ni official.

Kinywaji ninacho kipenda kukinywa sana ni chai, huwa nina penda kunywa chai sana hasa wakati wa asubui na wakati wa jioni, asubui katika kiamsha kinywa, nina penda sana kunywa chai ikiwa moto, na pia jioni baada ya kula chakula, nina penda kunywa chai, na yependa sana kunywa chai hiyo ni kio nimeweka viungo ya inatofauti, kio nimeweka kama tangawizi, ili kakue na utamu wa kipeke.

Mimi upenda suruwali, spendi, skate, mana inanipatia na fasi ya kuwa ninauhuru wa kutembea na kufanya mambo katha wa katha. Mimi kama mwanaume huwa ninapenda sana kutembea nikiwa nimevalia suruwali ili nikaweze kufanya mambo kama kuendesha pikipiki au hata nikiwa nimekaa kwenye gari na kaa nikiwa na uhuru.

Mimi ni mtu wa ubunifu kwa maana kama kiongozi ninapaswa kuwa na ubunifu wa aina tofauti. Wakati ambapo ninapatana na shida u changamoto za kila aina inanibidi nikuwe na ubunifu ili nikaweze kuzipita na kuzitatua shida za kila aina. Pia kukaa na watu wa kila aina walio wanao toka katika mazingira tofauti inahitaji ya kwamba niwe mtu ambaye nina ubunifu wa aina tofauti. Ili nikaweze kuka nao kwa heshima na pia kusaidia kuwasaidia katika shida tofauti.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni mafunzo ya teknolojia. Ningependa sana kupata mafunzo ya teknolojia kwa maana teknolojia imekua jambo muhimu sana katika kazi. Na hata katika vitu ambavyo vinafanyika kazini na vitakavyo fanyika katika maisha ya usoni teknolojia bado itabaki kuwa muhimu. Kwa hivyo mafunzo haya ningependa kuyapata sana ili nikakuwe na ubunifu na nikakue nifanye kazi kwa ukamilifu.

Ninapofuraha kuwa nyumbani mimi kwa mara nyingi huwa ninaenda kupika. Ninatengeneza chakula ambacho ni chakula kinachofaa sana, kinachopendwa sana na familia yangu. Na wakati ambapo ninatengeneza hicho chakula ninahakikisha kwamba tunakula pamoja na familia ili tukaweze kufurahia na tukaweze kujenga urafiki zaidi pamoja na walio wa familia yangu.

Maranyingi mimi husomea habari mutandaoni. Sana sana hua ninasomea Facebook. Pia hua ninasomea TikTok. Habari izo hua nina zipata zikiwa za msingi sana na zikiwa sahivi karibuni za bunde ili nisije nikapitwa na habari. Facebook hua inanisaidia sana kupata habari ambazo zimefanyika kwa gafla ili nikaweze kuzipata kwa haraka.

Wiki yangu ya kazi huwa ninaipanga kulingana na kazi nilizonazo, ninahakikisha kwamba kazi ambazo zinahitaji ubunifu na umakinifu ninazifanya siku za kwanza za wiki kama jumatatu, jumanne na jumatano. Kisha kazi zingine ambazo ninapaswa kuwa ninazimalizia au kuangalia tu ninaziweka zikiwa katika siku za mwisho za wiki. Ile wakati ambapo namalizia wiki, ninaweza kuwa tu na nafasi ya kuangalia kazi ambazo nimeweza kuzifanya.

Wazee wangu nina mahusiano mazuri nao, nina mahusiano ambayo yananisaidia nikaweze kuzungumza nao kila wakati, mazungumzo ambayo yananisaidia tukaweze kuelewa mambo yanayoendelea katika maisha yangu na pia katika maisha yao. Kwa hivyo nina uhusiano wa karibu sana. Nina uhusiano ambao tumeujenga katika msingi wa kuaminiana na msingi wa upendo pia.

Wakati wa mapumziko kazi ni mimi maranyinki ninaweza nikakua na wakati wa kulala kwa muda mfupi, ninapolala kwa muda mfupi, ninapato na fasi ya kuamuka nikiwa, nikonanguvu zaidi ya kufanya kazi tena. Wakati mungine pia ninaweza nikaskiza mziki ambao umetulia, ninaposikiza huo mziki, unanisaidia pia ninapumzika na ninakuwa na fasi ya kufanya kazi tena kwa ueledi zaidi na kwa kuamini na kwa kuelewa.

Mimi hupenda sana kujaribu teknolojia mpya. Wakati ambapo ninaona kuna teknolojia mpya, huwa napenda sana kujaribu ili nikaweze kujifunza na kujielimisha. Kwa maana mimi ninaamini ya kwamba teknolojia ni msingi wa jamii na, umekuwa msingi wa kila kitu ambacho kinafanyika katika ulimwengu, na kwa hivyo nina paswa kuwa ninajifundisha teknolojia mpya kila wakati. Ili nikaweze kuelewa na kujua mambo yanayoendelea na kuweza pia kuitumia katika mambo ya aina tofauti.

Wakati umeme unakatika, kitu cha kwanza ambacho ninakifanya ni kuwasha simu yangu nikaweze kumulika ili nikaweze kuona, ninaweza nikataftaa jia nyingine mbadala ya kuwa na mwangaza. Wakati ninapata mwangaza, ninaweza kufanya mambo mengine wakati ambapo niko na mwangaza.

Muda wangu wa bure huwa nautumia mara nyingi kukaa na familia yangu na pia kuwa na nafasi ya kusoma. Huwa ninatumia muda wangu wa bure kusoma Biblia na pia kusoma vitabu na pia nikimaliza kusoma ninakuwa na nafasi ya kukaa na familia yangu ili tukaweze kukaa na wawo na kujenga uhusiano wa karibu na pia kujenga urafiki wakaribu na kila mmoja.